Nina jitahidi kuongeza uzalishaji wangu kwa kufanya mambo kadhaa kwa mpangilo wa makini na kwa nidhamu si kwa bahati kuandika malengo wazi kila siku huanza kwa kujiuliza nini hasa ninacho hitaji kufanikisha leo kuandika malengo madogo na makubwa kuna nisaidia kuzingatia kazi muhimu badala ya kupoteza muda kwenye mambo yasio na maana ipi inachangia motisha kila wakati ninapomaliza jambo ndogo nahisi kama ninaendelea mbele kupanga muda kwa busara, mara nyingi na panga kazi yangu kwa vipindi vya muda maalumu Kwa mfano sehemu ya asubuhi ufanyika kazi zinazohitaji umakini mkubwa Wakati sehemu ya jioni ufanya kazi sizo nzinzito hiyo usaidia akili yangu ifanye kazi kwa ufanisi zaidi na kupunguza uchovu.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda shughuli hii kwa sababu inachanganya udadisi, kufikiria na kutafakari. Kusoma kitabu, makala au hata hadithi kuna nisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Unanipanua maarifa yangu na kunifanya nijisikie nikistawi akili. Pia ni aina ya utulivu. Nakaa nikiangalia maneno yanavyounganishwa. Nikijaribu kuelewa mawazo mapya bila kelele nyingi au pressure.

Kusikiliza kwa makini, kwanza kabisa napenda kusikiliza mteja bila kukatisha maneno, kujua tatizo au haja yake kwa undani ni muhimu zaidi kuliko kuanza kutoa suluhisho haraka Hii husaidia mteja kujihisi, kusikilizwa na kuthaminiwa, kuuliza maswali yenye maana, baada ya kusikiliza, uliza maswali yanayosaidia kuelewa tatizo kwa kina Kwa mfano unaweza kueleza hali kwa mfano au kwa matokeo gani unayotarajiwa maswali haya huleta mwanga zaidi na kufanya mteja ajisikie kuhusika kwenye suluhisho, kutoa ufafanuzi na suluhisho Mara tu ninapofahamu tatizo hutoa ufafanuzi wa wazi na suluhisho linalowezekana. Hapa napenda kuwa wazi na mkweli.

Ndiyo napenda kutembea kwa migu kwa sabu ni moja wapu ya shuguri reisi lakini yenye manufa makubwa kwa mwili na akili. Kutembea kuna saidia kuimelesha misuri ya migu, kuboresha mzunguko wa damu na pia kupunguza mafadhaiko. Zaidi ya ayo ni njia nzuri ya kuunganisha na asiri, kuona mandhali na kupata muda wa kutafakari. Kwa upande wa afya ya akili, kutembea kunasaidia kuondoa mawazo asi na kuongeza hisia za furaha.

Napendelea tishati zaidi kuliko shati. Kwa sababu tishati ni rahisi kuvaa haina mchanganyiko mgumu wa baton au kola na inafaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Nistaree zaidi hasaa ikiwa unataka kuwa uhuru na rahisi katika kuzunguka. Pia tishati inaweza kuunganishwa na suruali yoyote shorts au sketi bila kuonekana kuwa mzito au rasmi sana.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni dhamira yake ya kutumia teknolojia kwa njia yenye manufa kwa jamii, shirika hili linaweka mkazo mkubwa kwenye elimu, ubunifu na kuwasaidia watu kupata taarifa na maarifa kwa urahisi lengo lake si tu kuunda teknolojia ya kisasa mbali kuhakikisha teknolojia hiyo inatumika kwa njia inayowajibika na yenye kuleta maendeleo kwa watu na harika na tamaduni mbali mbali.

Mimi napendelea kuwa mtu wa kuwai kuliko kuchelewa, kuwai kuna nipa nafasi ya kujiandaa vizuri, kufikiria kwa utulivu na kuepuka msongo wa mawazo unawatokana na haraka au presha, pia kuwai kuonyesha nidhamu uwajibikaji na heshima kwa muda wa watu wengine, jambo ambalo ni lamsingi katika mahusiano ya kijamii, kielimu na kikazi. Kwa upande mwingine, kuchelewa mara nyingi usababisha mchanga nyiko, mgawa nyiko, kupunguza ufanisi na wakati mwingine uweza kuonekana kama kutodhamini majukumu au watu unaokutana nao. Inga wa kuna nyakati ambazo mtu anawaza kucherewa kwa sababu, sizizo epuka, ni muhimu kujitahidi kupanga muda vizuri ili kuepuka hali hiyo.

Napiga kura kwa sababu naelewa kabisa umuimu wa kupiga kura. Kupiga kura ni njia kutoa sauti yangu, kushiriki katika maamuzi ya taifa na kuchagua viongozi au sela zinazoadhiri maisha ya kila siku. Watu wengu upiga kura kwa sababu wanataka kuona mabadiliko haki au maendeleo katika jamii.

Chakula changu ninachopenda zaidi ni pizza. Napenda kukila nyumbani pamoja na familia au marafiki, lakini pia napenda kukipata kwenye migawa ya kiistoria yenye ladha safi na ya kipekee. Pizza ina ladha yake ya kipeke kwa sababu ya mchanganyiko wa jibini ilioyeyuka, mchuuzi wa nyanya wenye ladha na toppings mbali mbali unaochangia utamu na harufu nzuri. Moja ya mambo ninayopenda ni jinsi jibini linavyo sambaa na kuunganisha laza zote kwa kila kipande. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila pizza ilikuwa nilipokuwa mdogo kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yangu. Ni mzazi wangu ambaye aliniambia kuhusu pizza na jinsi ilivyopikwa nikuona kwenye migawa ya Italia. Alionyesha jinsi ya kula kipande bila kuchafua mikono na jinsi ya kujaribu toppings tofauti. Mara ya mwisho nilikula pizza ilikuwa wiki iliyopita. Nilipata kipande chenye jibini, ham na mboga mchanganyiko. Nilifurahia sana chakula hicho na ata nikahakikisha kuwa chakula kilichosalia kiliekwa vizuri kwa baadaye.

Mufanikio yangu ya binafsi ninayo dhamini kazini ni kufanikisha miradi kwa ubora na wa hali ya juu na kuileta matokeo chanya kwa wateja au timu. Kwa mfano, ninaposhirikiana na wenzagu najivunia pale tunapomaliza kazi ngumu ndani ya muda ulioweka. Huku tukihakikisha kila kitu kimefenywa kwa usahihi. Mufanikio haya yananipa hisia ya kuridhika, kuongezeka kwa morali na motisha ya kufanya zaidi.

Mimi napenda kusherehekea mwaka mpya kwa mchanganyiko wa sherehe za kifamilia na burudani ya kijamii Kila mwaka napanga kushirikana na familia na marafiki tukikusanyika pamoja nyumbani au kwenye sehemu tulioipanga maalumu Mara nyingi tunakuwa na chakula kizuri, vinywaji, muziki na michezo midogo Ili kuhakikisha kila mtu anafurahia na kusherehekea kwa furaha Mara ya mwisho wa mwaka tunapanga kuhesabu dakika za mwisho kabla ya siku kufika saa kumi na mbili usiku Kisha kushangilia na kupongezana kwa kauli ya heri mwaka mpya.

Kwa kuunda mawasiliano ya wazi, kwanza ninaeka msingi wa mawasiliano ya wazi. Kila mshiriki wa timu anapaswa kujua malengo majukumu na matarajio. Kwa mfano, ninaanza mikutano kwa kueleza lengo la siku au wiki na kuwakikisha kila mtu ananafasi ya kutoa maoni. Hii inasaidia watu kuhisi kushirikishwa na kuthaminiwa Jambo linalo ongeza ushirikiano kuheshimiana na kuthamini mawazo ya kila mmoja Ninahamasisha timu kuzingatia kwamba kila mtu anaweza kuwa na maoni tofauti Kwa kuonesha heshima kwa kila wazo watu wanahisia salama kutoa mawazo yao Jambo linaloongeza ubunifu na mshikamono kwa kazi.

Mfanya biashara bora ninayemjua ni Elon Musk, ingawa ni maarufu duniani, bado ninashughulikia jitihada zake na mafanikio yake kwa heshima kubwa, anaendesha makampuni kubwa Tesla na SpaceX, nampenda kwa sababu anaona mbali zaidi ya matarajio ya kawaida. Anaweza kujaribu teknolojia ambazo wengine wanadhani hazina uwezekano na bado anashikilia maoni yake. Pia anaonyesha uvumbuzi, ushawishi na ujasiri wa kujaribu njia mpya hata wakati kuna changamoto kubwa. Ninakumbuka jambo la ajabu alilofanya pale SpaceX ilipunguza gharama za kupeleka setlaiti angani kwa kutumia roketi zinazoweza kutumika tena Hii ilikuwa bora na isio ya kawaida katika historia au usafirishaji wa anga Ninajifunza kuwa usiigope kujaribu njia mpya ata ikiwa wengine wanasita ubunifu na maono makubwa yanaweza kubadisha taswira ya dunia Kushikilia malengo hata pale unapokabiliwa na changamoto kuna umuhimu sana na ninahisi kuwa Elon Musk anaushawishi mkubwa, ubunifu na maono makubwa na jinsi anavyofanya biashara ni cha kuigwa na cha kushangaza.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Napenda michezo hii kwa sababu inachanganya burudani, akili na mshikamano wa kijamii. Michezo ya ubao kama chess, scramble au ludo si tu hufurahisisha mbali pia huimarisha ufahamu mbinu za kufikiria na uratibu wa mikono na akili. Napenda pia jinsi michezo ya ubao inavyoweza kuleta mshikamano wa familia na marafiki. Mara nyingi tunakusanyika pamoja, kucheka, kubadilishana mawazo na pia mara nyingi hata kuunda mikakati ya kushinda. Hii hufanya mchezo kuwa zaidi ya burudani na fursa kujenga uhusiano na kushirikiana.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti, kwa sababu ni njia nzuri ya kubaini habari mpya, kujifunza mambo yanayojitokeza duniani na kuelewa mitazamo tofauti ya kijamii. Gazeti linasaidia kuendelea kuwa na fahamu ya mambo ya kisasa, kiuchumi, kijamii na hata michezo au burudani yote katika sehemu moja Napenda pia jinsi kusoma gazeti kinavyoweza kuwa kipindi cha utulivu, cha asubuhi au jioni. Unapokuwa na kikombe cha chai au kahawa, kusoma makala za gazeti kunatoa nafasi ya kutafakari, kujifunza maneno mapya na kuelewa muktadha au matukia yanayotokea karibu na mbali.

Napenda kushirikiana na wenzangu katika kazi zote. Hii inamanisha kugawana majukumu, kusaidia na pale inapotakiwa na kushirikena mawazo. Hili kupata matokeo bora. Wakati mwingine tunafanya mikutono midogo au majadiliano ya haraka. Hili kwa kikisha kila moja anaheloa hatua ineofuata. Kwa sikiliza, inakikisha kila mfanyakazi anapata nafasi ya kuzungunza na kutua maoni au maya mapendekezo. Hii usaidia kutatua changamoto kwa pamoja na inafanya wenzangu kujisikia dhamani na kuthaminiwa.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia, kwa sababu ni nyongeza nzuri kwa mitindo na pia hufanya kazi za kulinda. Kofia inaweza kutumika kulinda jua, baridi, au mvua, lakini pia inaweza kuwa kielezo cha mitindo binafsi, ikionyesha jinsi mtu anavyopenda kuonekana au kuonyesha hisia zake.

Mimi napenda kunywa chai hasa chai ya majani yenye ladha ya kipekee na harufu nzuri ni kinywaji kinachonipa hisia ya utulivu na furaha na hufanya siku iwe nzuri kwanza asubuhi Mara nyingi napenda kuandaa chai kwa kutumia maji moto na majani safi ya chai Ninaweka maji kwenye sufuria ndogo na baada ya kupasha moto Ninaviingiza majani ya chai na kwanza ichanganyike kwa dakika chache Kila mara napenda kuongeza sukari kidogo na maziwa au limau kulingana na ladha ninayopendelea hufanya chai kuwa na utamu wa kipekee na harufu inayonitosha. Napenda kunywa chai nyumbani karibu na dirisha au kwenye busani. Mahali ambapo naweza kuona mazingira na kupata mpumziko ya akili. Mara nyingine napenda pia kunywa kwenye ofisi wakati wa mapumziko. Huku nikipata muda wa kufikiria na kupanga kazi zangu. Bila chai yangu ya kawaida nyesi kama siku haijaanza kwa usahihi. Kinywaji hiki kinanipa msukumo, furaha na hisia ya utulivu na mara nyingine ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia nazamani kufanya kazi pekee yangu kulingana na aina ya kazi inayohusika Nikifanya kazi na wengine napata fursa ya kubadilisha mawazo kujifunza mitazamo tofauti na kushirikiana kutatua changamoto kazi ya pamoja uleta ubuunifu zaidi kwa sababu kila mtu uleta wazo au uzoefu wake na hilo mara nyingi usababisha matokeo bora Hata hivyo kuna nyakati ambapo napendelea kufanya kazi pekee yangu hasa pale ninapohitaji umakini mkuwa au kufanya kazi inayohitaji kufikiri kwa kina.

Ninaopenda zaidi ni disemba. Disemba ni mwezi wa shere na furaha kwa sabu ni wakati wa krismasi na karibu na mwaka mpya. Ni mwezi unaoshirikisha familia na marafiki ambapo watu ukutana kusherehekea na kuunda kumbukumbu nzuri. Hii nafanya disemba kuwa na isia mshikamano na upendo. Disemba ni mda wa kutafakari ni mwisho wa mwaka na kunatoa fursa ya kuangalia mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Kisha kupanga malengo na azma mpya kwa mwaka ujao. Hii ufanya mwezi huu uwe na isia matumaini na mwanzo mpya.

Mawasiliano na ya wazi na ya mara kwa mara. Napanga mikutano ya kawaida kupitia video au simu na kutumia barua pepe au majukwa kama slack. Kuhakikisha kila mtu anafamu maendelo ya kazi, malengo na majukumu. Hii huondoa mkanganyiko na inafanya kila mtu ajisikie kushirikishwa kikamilifu. Kueka malengo na matarajio wazi. Kila mtu anapaswa kuelewa muda wa kukamilisha kazi, viwango vya ubora vinavyotakiwa na majukumu yake. Hio husaidia kila mshiriki wa timu wa mbali kufanya kazi kwa uhakika na motisha bila kusubiri maagizo ya mara kwa mara.

Unao sikiliza mara nyingi ni mziki wa pop na wa fusion wa kisasa na kia akademia lakini pia napenda mara kwa mara jazz na chill instrument kwa kawaida napenda kusikiliza mziki nyumbani kwenye mafurukio ya hewa au wakati wa barabara mziki ni sehemu ya kila siku yangu na mara nyingi waadhiri hali yangu ya hisia na mtazamo wangu wa kila siku.

Mara nyingi ninaanza kwa salamu nzuri na kuonyesha shauku ya kuzungumza Hii inaweza kuwa kwa kuuliza swali rahisi kubadilisha na mawazo au kuzungumza jambo linaloonekana kuwa na uhusiano ya wa pamoja mazungumuzo ya kwanza ni muhimu kwa sababu huweka msingi wa kuaminiana Napenda kuhakisha kwamba ninafanya marafiki wapya kwa heshima siku zote ninaheshimu maoni yao nahakikisha siwakatishi na kuwahukumu mapema Hiu hutoa hisia ya kuaminiana na usalama Jambo linalofanya urafiki kuanza vizuri.

Rangi yangu ni ninaopendezo nao ni samawati. Napenda samawati kwa sabu inatoa hisi ya utulivu, amani na utulivu wakili. Ni rangi inayoruhusu kufikiria kwa kina na kupata msukumo wa wakati wa kufanya kazi na kutafakari. Zaidi ya hayo, samawati pia inalingana na mambo mingi, mavazi, mandhari na hata vifaa vya kazi. Napenda jinsi, samawati inavyaweza kuwa nyepesi na yenye furaha au kijuu na kimya kulingana na tone la rangi.

Arufu ni nayopenda zaidi ni arufu ya vanila ni arufu yenye upole na utulivu lakini pia inabeba latha ya furaha kidogo na ya faraja Arufu hii mara nyingi utokea kutoka kwa manukato au pipi ya vanila lakini pia unaweza kuipata kwenye baadhi ya mkate au biskwiti mpya Hii inafanya arufu iwe ya kawida lakini yenye mvuto mkubwa nakumbuka nyingi ya arufu hii ujitokeza wakati wa mapumziko ya asubuhi au jioni ya hasa pale nilipokuwa nakikombe cha chai na keki kidogo Harufu ya vanilla ina nikumbusha kumbukumbu za utoto, pale nilipokua nikiwa nyumbani nikiwa nikiangalia wazazi waki tengeza biskuiti au keki. Ukipata harufu hii, naisi utulivu, furaha, mdogo na faraja ya kipekee. Inanifanya nisahau wasiwasi wasiku na mara nyingi hunipa motisha kidogo ya kufikiria au kuendelea na shughuli kwa amani.

Ndio, nimewahi kulima katika hali fulani, ingawa si kila siku, mara nyingi kulima kuna nifurahisha kwa sabu ninjia ya kuhusiana na asili, kujifunza kuhusu mimea na chakula na kupata matokeo halisi ya kazi yako, napenda hasa pale unapopanda mboga au maua, kisha kuona wakua kwa muda, kwa kawaida kulima kuna husiana kuanda shamba au sehemu ndogo, kupanda mbegu au mimea, kisha kumwangalia na kutazama mimea hiyo Hii ni kazi inayohitaji uvumilivu umakini na muda Lakini furaha inayotokana na kuona kilichopandwa kikikua ni ya kipekee.

Kwanza nadhibitisha kuwa eneo la kazi limepangwa vizuri. Hii inamanisha kuondoa vitu visivyo vya lazima. Kupanga vifaa vya kazi na kuhakikisha kompyuta kalamu na nyaraka ziko tayari Kwa na mazingira safi na yaliyopangwa husaidia kudhibiti mawazo na kuongeza umakini. Baada ya hapo ninaangalia orodha ya kazi za siku. Napanga kazi kulingana na umuhimu na muda unaohitaji kwa kila moja. Hii husaidia kuepuka mkanganyiko, ucheleweshaji na shinikizo la mwisho wa siku.

Wakati wa baridi napenda kuvaa nguo zinazofaa kwanza napenda kuvaa nguo moto na za tabia nzuri Hii ni pamoja na koti nzito, skafu, glovu na soksi za moto kuvaa nguo sahii hunisaidia sana kuthibiti joto la mwili na kuepuka baridi ya msukumo kunywa vinywaji vya moto Mara nyingi napenda kunywa chai ya moto, kahawa au supu ya moto Hii si tu inasaidia joto la ndani la mwili Bali pia inatoa isia ya utulivu na furaha wakati wa hali ya baridi.

Ndio, napenda sana kuenda pwani. Pwani nanivutia kwa sababu ya utulivu na uzuri wa asili unaopatika na pale. Kusikia, sauti ya mawimbi, kuona bali, kisongea na kurudi, na kuisi upepo mwanana kuna nisaidia kupumzika kiakili na kundoa msongo wa mawazo. Napenda pia kutembea ufukweni, asaa asubui aujioni, wakati jua alina kali sana. Mchanga chini ya miguu na mandhali ya bali unipa isia hulu na furaa ya ndani. Wakati mwingine napenda kukaa tu, nikitazama baari, nikitafakari au nikizungumza na marafiki tu.

Ndiyo nimewahi kuonja chakula cha kigeni na moja nilio kipenda zaidi ni sushi kutoka japan. Chakula hiki kinilinivutia kwa sababu kinajumuisha ladha mbalimbali, muundo wa kupendeza na mbinu za kupika kipekee. Napenda jinsi sushi inavyoundwa kwa uwangalifu. Mchele unaonukia vizuri, samaki safi na viungo vingine vina vyokamulisha ladha. Ni chakula ambacho kila, kipande, kina ladha tofauti na ukikiona ni kama kazi ya sanaa.

Ndiyo napenda kuimba asaa pale ninapokuwa pekee yangu ao katika mazingira ya starehe Kuimba unipa furaha na huru wa kujieleza ata kama siimbi kwa sauti kamilifu Mara nyingi si kuhusu kuwa bola bali ni kuhusu kwachilia isia na kuafraia mziki Napenda kuimba nyimbo ninazofaumu vizuri asaa zile zenye maneno yanye maana na zinazonikumbusha kumbukumbu nzuri Kuimba unisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo kunipa nguvu na kuboresha hali yangu ya moyo.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini kwa kiasi. Chakula cha araka kinanivutia kwa sabu ni raisi kupatikana, kinaokoa muda, na mara nyingi, kina ladha nzuri. Asa pale unapokuwa na shuguli nyingi au umechoka. Napenda vitu kama baga, chipsi au pizza. Kwa sabu vina ladha inayo washawishi na inavyo kufanya ujisikie umeshiba haraka. Pia, chakula cha haraka uwa chaguo zuri unapokutana na marafiki au unapotaka kula kitu bila kusubiri muda mrefu.

Programu za mawasiliano napenda kutumia programu kama WhatsApp, Telegram na Zoom ili kuwasiliana na marafiki, familia na pia wenzangu kazini. Hizi ni muhimu kwa mazungumzo ya kila siku mikutano na kushirikiana kwenye miradi. Programu ya kazi na kupanga. Kwa kazi napenda kutumia Google Docs, Trello, Microsoft Teams. Hizi husaidia kushirikiana na wenzangu kupanga kazi, kufuatilia maendeleo na kuifadhi nyaraka muhimu.

Kujifunza kuwa mnyenyekevu. Kila kazi mpya huja na changamoto na mambo mapya ya kujifunza. Nimuhimu kuuliza maswali, kuzingatia maelekazo na kukubali kushindwa kidogo wakati wa mwanzo. Kushindwa nisehemu ya kujifunza na kukua kitaaluma. Weka malengo ya kila siku. Anza kwa kupanga kazi ndogo za kila siku. Hii husaidia kudhibiti muda, kuepuka msongo na kuhakikisha kila siku unamaliza jambo fulani. Malengo madogo huleta, uhakika na motisha.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunivutia kwa sababu ya uzuri wake wa asili, harufu nzuri na rangi zinazofraisha macho. Yanapoonekana mahali, mara nyingi huleta hisia ya furaha na utulivu. Napenda pia jinsi yanavyoweza kuonyesha hisia bila maneno. Kwa mfano, maua ya naweza kuonyesha upendo, shukrani pole, au furaha kulingana na aina rangi yake. Ilo linafanya maua yawe na maana ya pekee katika maisha ya watu.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na mazingira mazuri. Mahali ambapo hakuna kilele nyingi, ambapo unaweza kusikiza sauti za asili kama upepo, ndege au maji. Haina hii ya mahali hunisaidia kupumzika, kiakili, kufikiria vizuri na kujisikia huru. Pia napenda mahali penye watu, wachache lakini wenye maelewano. Sio lazima pawe tupu kabisa, bali pawe na hali ya heshima na amani. Hii hunifanya nijisikie salama na huru kuwa mimi mwenyewe.

Kwa kawaida, napenda kuenda madukani wakati ambao hakuna msongamano mkubwa wa watu Kwa sababu kunanipa utulivu na nafasi ya kufanya maamuzi vizuri Mara nyingi hilo uwa asubui mapema, hasaa katikati ya wiki Wakati huo, maduka bado ni tulivu, waudumu hawajachoka na ni rahisi kuuliza maswali au kupata msaada bila haraka.

Napendelea chakula chenye radha ilio na uweano mzuri. Si kali kupita kiasi wala laini sana. Kwa kawaida, napenda chakula chenye mchanganyiko wa chumvi kidogo, viungo vya asili na haruufu mzuri inayochochea amu ya kukula. Radha ambayo inakina ambayo unaisi viungo vimetumika kwa umakini. Unanifanya nifurahie zaidi chakula.

Kama ningechagua kumukumbu nzuri ya utotoni ingekuwa ile nyakati rahisi zilizojaa furaha ndogondogo hasa zile ambazo hazikuhitaji vitu vingi ili kuleta tabasamu Miongoni mwa kumbukumbu zenye dhamani kubwa ni kucheza na marafiki bila ratiba maalumu Tulicheza kwa ubunifu wetu wenyewe, kukimbia, kucheka, kubuni michezo kwa vitu viliviyo tuzunguka Hakukua na simu, hakuna presha ya muda, bali kulikuwa na uhuru wa kukua mtoto tu Kicheko kilikuwa cha kweli na furaha ilikuja kwa urahisi sana.

Mziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu, kwa sababu hauishi tu kwa sauti, bali ni lugha ya hisia, kumbukumbu na mawazo. Kwanza, aina ya mziki ninaopenda zaidi ni ule unaobeba hisia na ujumbe wa maana. Napenda mziki unonifanya nitafakari, njisikie faraja au nipate hamasa. Pili, kati aina kama bongo, pop, klasiko au reggae, napenda mchanganyiko. Bongo flavor naipenda kwa sababu iko karibu na maisha ya kila siku, inaeleza mapenzi, changamoto na matumaini. Reggae, hunipa utulivu na ujumbe wa kina kuhusu maisha, haki na amani. Pop, huniburudisha na kunipa nguvu hasa nyimbo zenye melodi nzuri. Klasiko, ingawa naisikia mara chache, hunifanya nijisikia mtulivu na kufikiria kwa kina. Tatu, kuhusu muimbaji au bendi ninayopenda, huwa napendezwa na wasani wanaoimba kwa hisia za kweli, si kwa umaarufu tu wasani wanaoweka moyo wao kwenye mziki wao hunifanya niheshimu kazi yao zaidi Nne, nasikiliza mziki katika nyakati tofauti kulingana na hali yangu. Asubui au nikiwa nafanya kazi. Napendelea mziki kwa taratibu au wa kutia hamasa. Tano, naposikiliza wimbo naupenda sana. Huhisi mchanganyiko wa hisia, furaha, amani, wakati mwingine ata huzuni tamu.

Ninapo sherehekea siku kuu, napenda kufanya hivyo kwa njia tulivu lakini yenye maana nazingatia zaidi watu niliokuwa nao kuliko sherehe kubwa zenye kelele. Kwangu siku kuu ni mda wa kushukuru kukumbuka na kuimarisha mahusiano. Huwa napenda kuwa karibu na familia na marafiki, kukaa pamoja, kuzungumza, kucheka na kushirikiana chakula hunifanya nijisikie kamili. Hata kama sherehe ni ndogo, uwepo wa watu wakaribu huifanya siku iwe ya kipekee zaidi.

Timu ninawapenda ni Kansas City Chiefs, ni timu ambayo imeonyesha mabadiliko makubwa kwa miaka ya hivi karibuni, ncheza kwa kujiamini na mbinu ya kisasa zinazovutia sana mashabiki. Sababu kubwa inaonifanya nipende timu ini mtindo wao wa wachezaji, wanacheza kwa kasi, akili na mshikano mkubwa, pia wanakocha na mfumo mzuri unaowawezesha wachezaji kuonyesha vipaji vyao bila presha kupita kiasi. Moja wapo ya michezo mikubwa ninayoikumbuka ni ile michezo ya muisho wa mashindano makubwa, ambapo chiefs walionyesha uwezo wakurudi mchezoni ata walipoonekana kupoteza. Mchezo iyo ilikuwa na ushinani mkali msisimiko mkubwa nilionyesha kwanini wanaisabia miungoni mwa timu bora. Mchezaji ninayempenda zaidi katika timu huyu ni Patrick Mahom. Ni mchezaji mwenye kipaji chakipekee, akili ya haraka na ujasiri mkubwa. Anajua kusoma mchezo kufanya maamuzi ya haraka na kubadilisha matokeo ya michezo kwa muda mfupi sana. Ni na po isi timu yangu inapocheza huisi msisimiko matumaini na wakatu mwingine wasiwasi wakupendeza Kila mchezo uwa kama safari ya kiisia kuna nyakati za furaha ofu na shangwe.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukua kitaaluma huku nikitoa mchango wenye maana siku wajili yangu tu bali pio kwa watu ninaofanya nao kazi na jamii kwa ujumla natamani kufikia hatua ambao uzoefu na maarifa niliopata yanaweza kutumika kuboresha mifumo kusaidia wengine kukua na kuleta mabadiliko chanya ya kudumu.

Ninapojikinga na jua kali, huchukua hatua raisi lakini za muimu ili kulinda afya yangu na kujisikia vizuri sana siku nzima. Najua kuwa jua lina faida zake, lakini likizidi linaweza kuleta madhara, asaa kwa ngozi na mwili kwa ujumla. Kwanza kabisa, hujaribu kuepuka kukaa juani moja kwa moja kwa muda mrefu. Asa wakati wa jua kali zaidi, kuanzia mchana hadi saa tisa alasiri ikiwezekana, hupendelea kuwa kivulini au kupanga shuguli zangu nyakati ambazo jua si kali sana kama asubui au jioni.

Kwa siku ya kawaida, natumia muda mtandaoni kwa kiasi cha wastani, kulingana na majukumu na malengo ya siku hiyo. Mtandao kwangu ni chombo cha kazi, mawasiliano na maarifa. Hivyo siutumii tu kwa burudani bila mpangilio. Kwa ujumla, ninaweza kutumia kati ya saa chache hadi zaidi kidogo ya hapo. Hasa kama kuna kazi zinazohitaji utafiti, mawasiliano au kujifunza kitu kipya. Wakati huo, ugawanyika katika sehemu tofauti. Kunamuda wakufanya kazi au kusoma, muda wa kuwasiliana na watu kupitia mtandao ya kijamii au barua pepe na muda mdogo waburudani kama kusikiliza muziki au kutazama video.

Chumba changu chakula ni mahali ambapo napata utulivu na mapumziko baada ya siku yenye shuguli nyingi. Si chumba kikubwa sana lakini hakipungui nafasi. Nina nafasi ya kutosha kuwa vitengo vyangu na ureisi wa kutembea ndani. Kuta za chumba changu zinarangi ya nyepesi, kijivu hafifu rangi ambazo hutoa hisia ya utulivu na zinasaidia mwanga wasili kueneza vizuri ndani. Kitanda changu ni sehemu ya muhimu zaidi katika chumba. Kitanda cha ukubwa wa wastani, chenye godoro laini na mabafu mazuri. Kinachonifanya nifikia usingizi wakina bila usumbufu toka dirishani, ninaweza kuona mandhari ya inje labda miti, jua likitua au likipanda Kwa wakati mwingine watu wakipita Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kona ya kusoma au kupumzika ambapo kuna kiti cha starehe na taza ya kutosha uko napata munda wangu wa faraga kusoma kitabu kusikiliza mziki au kufikiria kwa utulivu.

Iyo, wazo la kwanzisha biyashara yangu mwenyewe limewae kunijia mara nyingi. Asa ninapofikiria uhuru wa kufanya maamuzi na uwezo wa kawegeuza wazo kuwa kitu chenye manufa ya kweli. Kwanzisha biyashara kwangu si tu kuhusu kupata faida, bali ni kuhusu kutatua tatizo fulani au kutua uduma intakayorekebisha maisha ya watu.

Utoto wangu ulikuwa umejaa shughuli rahisi lakini zenye futaha. Ya kweli. Nilipenda sana kutumia mda kucheza na marafiki. Asaa mchezo ya nje kama kukimbia, kufukuza, au kubuni mchezo yetu wenyewe bila vifa maalumu. Wakati huo, ubunifu ulikuwa kila kitu. Kila kona ilikuwa uwanja wa michezo. Pia, nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima au wazee wa familia. Hadithi hizo zilinifanya nifikirie sana ni jifunze ya maadili na kuota kuhusu maisha ya baadaye.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kuchukuwa hatua zukufu na za busara ili kudhibitia hisia zangu na kuepuka kuchoshwa sana. Hali ya msongo inaweza kuleta mafadhaiko lakini pia inaweza kudhibitia ikiwa mtu ata jua jinsi ya kupanga muda na akili. Napenda kupumzika kidogo, hii inaweza kuwa kwa kukunywa kikombe cha chai au maji, kupumua kwa kina au ata kutembea muda mfupi ofisini. Hii husaidia kuondoa msongo wa haraka na kurudisha akili kwenye hali ya utulivu.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa makubwa na rahisi kutumia. Kulingana na aina ya video ninayopenda. Kwa mfano, napenda kutumia YouTube. Hapa ndipo napata video nyingi za aina mbalimbali mafunzo, burudani, nyimbo na video za kufundisha kitu kipya. Ni rahisi kutafuta video maalumu na pia kuna mapendehezo mazuri kulingana na kile ninachopenda. TikTok. Hapa napenda kutazama video fupi zenye msisimiko, vichekesho na burudani ya haraka. Mara nyingi ni mzuri sana kama ninataka kupumzika kwa muda mfupi. Instagram Reels. Hii ni mzuri kwa video za mtindo, mapishi, maisha ya kila siku na burudani. Napenda saa kuona video za ubunifu au za mafunzo ya haraka.

Ninapopata mda wa bure, napenda kufuata shughuli ambazo zinanifanya nijisikie tulivu, furaha na kupata nguvu mpya. Hii inaweza kuwa kwa njia za kimwili, kisaikorojia au kiakili. Kwa mfano, mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala. Hii hunisaidia kupanua uelewa wangu, kufraia hadithi nzuri au kujifunza jambo jipya. Kusoma kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kukuza akili na kujenga ufahamu wa dunia.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazini ni lile changamoto kidogo lakili inanipa nafasi ya kutumia akili na ubunifu wangu. Napenda kazi ya ambapo ninaweza kufikiri, kupanga na kutatua matatizo badala ya kufanya mambo ya kurudia rudia tu. Hii unipa isia ya kuwa mchango wangu unonekana na unathaminiwa na kunifaya njisikie kuwa na mana katika timu au shirika.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia iliyo wazi ya heshima, na yenye kuelewana kwa sababu mwasiliano mazuri hujenga uhusiano mzuri. Mara nyingi napendelea mwasiliano ya ana kwa ana pale inapowezekana kwa sababu hunirusu kona hisia za mtu, lugha ya mwili na kuelewa ujumbe kwa undani zaidi. Njia hii hunisaidia kujenga ukaribu na kuaminiana kwa urahisi.

Ninapo waza kuanzisha miradi mpya wa kazi napenda kufuata mchakato wa hatua kwa hatua. Hili kuhakikisha kila jambo linaenda kwa mpangilio na mradi unaanza kwa msingi imara. Kwanza, uchukua muda wakuelewa tatizo au hitaji ambalo mradi unalenga kulitatua. Hii ni muhimu sana kwa sababu mradi bila lengo wazi, mara nyingi ushindikana mapema.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ni uzoefu ambao ulikuwa wa furaha na changamoto kwa wakati mmoja. Mwanzoni, nilijifunza misingi ya kutumia vidole vyangu vizuri, kujua mizizi ya mduara wa gitaa na kuthibiti tempo ya mikono yangu. Hii ilihitaji uvumulivu mkubwa kwa sababu gitaa ni chombo kinachohitaji mazoezi mara kwa mara ili vidole vipate urahisi na mlinganyo wa wimbo iwe sahihi.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kutimiza maendeleo binafsi na kuchangia mafanikio ya timu au shirika niliopo. Kwanza kabisa, nataka kukua kitaaluma kuendeleza kuongeza ujuzi na maarifa yangu na kuwa mtu wa kuaminika katika kazi ninayofanya. Hii inamaanisha kujifunza mbinu mpya, teknolojia au mbinu za ufanisi ambazo zinaweza kuboresha kazi yangu na kusaidia wengine pia.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa, kwani hunipa ufahamu wa mambo yanayoendelea duniani na jinsi yanavyoweza kuadhiri maisha ya kila mtu. Kwa mfano, kufuatilia habari za kisiasa, kiuchumi na kijamii kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ili kuelewa mueleweko wa maswala makubwa kama mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro, au maendeleo ya kiteknolojia, au maswala ya afya. Hii husaidia kujua kile kinachotokea nje ya nchi yangu na kunipa mtazamo mpana zaidi wa dunia.

Kuna ujuzi mmoja ambao ningependa sana kujifunza ni kujua kupiga gitaa kwa ustadi mkubwa na kuunda mziki wangu mwenyewe. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu si tu unahusiana na burudani na ubunifu bali pia unanipa nafasi ya kuonyesha isia, kupumzika akili na kuendeleza kipaji cha mziki ambacho nimekua nikipenda tangu utotoni. Nilijaribu hapo awali kujifunza gitaa kwa msingi kama kujua mizizi ya noti na kadi raisi za nyimbo. Lakini kwa mda huo sikuwa na mpangilio wa kudumu, hivyo ujuzi wangu ulikuwa bado mdogo njia ninayopenderea kujifunza ni kwa mchanganyiko wa mafunzo ya mtandaoni na mazoezi ya kila siku Napenda pia kupata mwongozo wa mtaalamu au kufuata video za mafunzo ili kila atua ya kujifunza iwe na mwongozo na matokeo yanayoonekana Kwa asia yangu, wakati mzuri wa kuanza ni sasa Wakati ninahamu na muda wa kujitolea kwa ujuzi uu kujifunza sasa unanipa nafasi ya kwendelea atua kwa atua bila kusubiri hali ya baadae ambao mara nyingi uleta kuchelewa.

Nina mahusiano ya kimaadili, ya heshima na ya karibu kidogo na wazee katika maisha yangu. Kwa kawaida, napenda kuwasikiliza wazee kwa sababu wana maarifa na uzoefu wa maisha ambao ni wa kipekee. Na mara nyingi, hunipa mwongozo wa jinsi ya kushughulikia na changamoto na za kila siku. Mahusiano haya yanategemea heshima na uvumilivu, kwani wazee wanathamini mtu anayejali na kusikiliza kwa makini.

Ukinitazama kutoka dirishani mwangu, napenda kuona mandhari yenye mchanganyikio waasili na mambo ya jiji. Mara nyingi, ninaona miti yenye majani ya kijani baadhi ya maua na barabara zinazopita karibu na nyumba nyingine au ofisi. Wakati mwingine, kuna magari au watu wanaopita, jambo linaloongeza mwendo na maisha kwenye mandhari iyo. Ninapenda kutazama inje hasaa asubuhi au umjioni. Wakati mwanga wa jua unapopunguza mwangaza mkali lakini ukitua rangi nzuri. Asubuhi, mwanga wa jua unachangia hisia ya kwanza siku mpya kwa nguvu na matumaini Huku jioni ikileta utulivu na nafasi ya kutafakari mandhari hubadilika kulingana na misimu Kwa mfano, misimu ya mvua unaleta majani yenye unyevunyevu na wingi wakijani Huku msimu wa kiangazi ukionyesha rangi za jua na baadhi ya miti kufifia Ukinitazama nje dirisha najisikia tulivu na faraja pamoja na hisia ndogo ya furaha na shauku Mandari hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiri kwa utulivu na kujitayarisha kisaikolojia kwa kazi au shughuli nyingine.

Mzoeo ambalo nimejenga kwa muda ni kusoma kila siku angalau kwa dakika thelathini au hadi sitini na limekua sehemu ya maisha yangu. Awali niliweza kusoma kwa mapenzi ya kujua mambo mapya au burudani. Lakini kadri muda ulivyopita ilikuwa Zoea la kila siku lisiloepukika. Hali hii limejumuisha kusoma vitabu, makala, mtandaoni au nyaraka zinahusiana na kazi au maswala ya kielimu.

Napenda sanaa ya aina inayochanganya ubunifu na isia. Asaa zile ambazo zinaweza kueleza adithi au isia bila maneno mengi. Kwa mfano, napenda sanaa ya uchoro au michoro ya rangi kwa sabu inarusu uhunda mandhali isia au wazo lolote katika kipande kimoja chakazi. Michoro hii inaweza kuwa ya kisasa au ya asili au ata enye taswira za watu na maisha ya kila siku. Na mara zote unipa nafasi ya kufikiria na kuonja mawazo mapia.

Sera ya kampuni ambayo ninaona ni muhimu sana ni ile inayoimiza heshima, wazi na ushirikiano kazini. Sera kama hii usaidia kuhakikisha kwamba kila mfanya kazi anaisi kujulikana, kuthaminiwa na kuwa sehemu ya timu bila kujali nafasi yake. Kwa mfano, sera inayoimiza mawasiliano ya wazi inasaidia kushugulikia changamoto mapema, kuhepuka mchanganyiko na kuhakikisha kila mtu anafamu malengo na matarajio ya kazi.

Filamu ninayopenda zaidi ni the pursuit of happiness kwasabu inaujumbe mzito kusuhu uvumilivu, matumaini na kutokata tamaa hata hali inapokuwa ngumu sana. Filamu hii inanigusa moyoni kwa sababu inaonyesha maisha halisi. Changamoto, maumivu na juhudi za mtu anayepambana kuboresha maisha yake na mtoto wake. Kwa upande wa ina ni drama lakini pia ina vipande vidogo vya hisia za furaha na matumaini vinavyofanya hadithi iwe nzito zaidi. Sio drama ya uzuni tu, bali ni ile inyokupa nguvu ya kuamini kuwa juhudi na subira vinaweza kuleta matokeo mazuri. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa kipindi ya ambacho nilikuwa nafikiria sana kusu maisha na mstakabari wangu. Kuiona wakati huo kulifanya ujumbe wake kuingia kwa undani zaidi na lijikuta natafakari kwa muda mrefu baada ya filamu kuisha. Hamu ya kuangalia filamu hii ilitokea kwa rafiki au mtu wa karibu aliyeniambia kuwa ni filamu inayo badilisha mtazamo wa maisha. Baada ya kuiona, niligundua kuwa alikuwa sahihi kabisa kwasababu ilinipa motisha na mtazamo mpya kuhusu changamoto. Ndiyo, ningependa sana kuiona tena. Kwasabu kila mara ninapoiona hugundua kitu kipya. Iwe ni somo jipya, hisia tofauti au msukumo mpya ni filamu ambayo hainichoshi, bali huendelea kunikumbusha kuwa mafanikio uji kwa wale wanaoendelea kusonga mbele bila kukata tamaa.

Napendelea kunywa maji kwa kiwango kinachofaa kulingana na shughuli za siku na hali ya mwili wangu. Kwa kawaida, nakunywa takriban lita moja hadi moja na nusu kwa siku, lakini hii inaweza kuongezeka ikiwa kuna joto mazoezi ya mwili au shughuli zinazoongeza jasho. Kunywa maji kwa utaratibu kama glasi moja kila baada ya muda fulani husaidia kudumisha umuagaji wa mwili, nguvu na umakini wa akili.

Mafanikio niliopata kazini ni matokeo ya juhudi, nidhamu na kushirikiana na wenzangu. Kwanza nimeshuhudia mafanikio katika kufanikisha miradi iliopewa muda na bajeti maalumu. Jambo linalonipa hisia na kuridhika na kuonyesha kuwa kazi yangu inadhaminiwa. Kuona miradi iliokamilika kwa mafanikio kunanipa motisha kubwa na kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Muandishi wa vitabu ni nayempenda ni chinua achebe. Hasaa kwa sababu anaandika kwa lugha yenye nguvu, yenye isia na yenye kuamasisha, kufikiri, kuhusu jamii, historia na maisha binadamu. Vitabu vyake vinaagiza changamoto za kijamii, urithi ya kitamaduni na mabadiliko ya dunia. Jambo linalo, nifanya, nisome kwa makini na kujaribu kuelewa maana ya kila neno.